Nyama ambayo napendelea kuila kwa sana, napenda sana kula nyama ya kuku ya kukaanga, napenda sana kula nyama ya kuku iliyochemshwa au nyama ya kuku ya mchuzi pamoja na wali. Nadhani hivyo ndiyo vyakula vyangu pendwa zaidi na kuku ndio nyama yangu pekee pendwa nayoipenda kushinda nyama zote.

Ndio, nishawahi enda kwenye maonesho ya kisanaa yaliofanyika mjini Dodoma, yalifanyika mwaka jana mwezi wa kumi na moja ilikuwa mimi na familia yangu marafiki nilikuwa na watu ambao nawapenda na yalikuwa ni maonyesho yale ambayo yalini vutia kwa wingi, yalini vutia sana natamani itokee tena, niende tena kwa sababu ilikuwa ni siku nzuri sana kwangu ilikuwa ni siku ambayo nilifurai, nili enjoy kuwa pale kwa hiyo ni natamani natamani mashindano kama hayo yatokee tena natamani mashindano kama hayo yafanyike tena na yawe yanafanyika mara kwa mara kwa sababu yana furahisha watu wengi sio mimi tu mimi pamoja na marafiki zangu mimi pamoja na familia yangu, wote kwa pamoja tulifurahia. Natumaini yakifanyika tena nitaenda kwa sababu ni kitu ambacho nakipenda napenda kuwa kwenye maonyesho ya kisanaa napenda sana mimi pamoja na ndugu zangu mimi pamoja na rafiki zangu hiyo siku tulivyoenda, tulipata chakula cha mchana kwa pamoja. Tulipata chakula cha jioni kwa pamoja tulicheza kwa pamoja tulifurahi kwa hiyo ni maonyesho ambayo yaliacha kumbukumbu kubwa sana kati yetu sisi sote. Natumaini kila mtu alifurahia kila mtu alipata angalau kujua mazingira ya maonyesho yanavyokua. Alipata kufurahia kuwa sanaa zinozofanyikwa hapo kwa hiyo nazani ni siku nzuri sana ambayo mimi pamoja na marafiki na ndugu tulifurahia kwa pamoja.

Napenda kufanya nini na familia yangu? Napenda sana sana kusafiri na familia yangu. Napenda kula chakula cha pamoja na familia yangu. Napenda kupiga story na familia yangu. Napenda kutumia muda mwingi sana kuwa na familia yangu kwa sababu familia yangu ni kitu mojawapo cha pekee ambacho kinanifanya mimi natulia kiakili. Napenda kuona familia yangu ikiwa na furaha. Kwa familia yangu pia napenda kuwa nami kwa sababu mimi ni mcheshi. Wakiwa na mimi wanafurahi. Na napenda sana sana kula chakula cha mchana na familia yangu.

Nafanya nini kukamilisha kazi zangu kwa wakati napenda sana kufanya kazi zangu kwa uharaka kazi zangu maana nyingi nazifanya kwa muda ule ambao mimi nimejiwekea ili mradi kuweza kuimaliza iyo kazi kwa muda mwafaka kwa iyo kazi zangu mimi si chelewi kuzifanya mimi ni mtu ambaye napenda kuenda na muda kazi zangu nazifanya kwa muda ule ambao mimi nimeweka kuwa huu muda nitakuwa nafanya kazi fulani kwa hiyo nitafanya hiyo kazi ilimradi kuepukana na kuchelewa kwa hiyo kazi. Siwezi kuchelewa kazi kwa sababu kazi zangu mara nyingi nazifanya kwa muda mwafaka.